Ndiyo, huwa naweka picha zangu mtandaoni. Huwa nimeweka picha zangu na marafiki wangu na familia. Nimeziweka kwenye TikTok, Facebook na Instagram. Nimeweka picha zangu ambazo. Ninaona, zinapendeza.

Huwa inalingana na mahali ambapo ninaenda. Kama ninaenda mahali, kama kanisani, huwa na vaa sketi na pia nikienda shulaini. Huwa na vaa skate kwa sababu inaonekana kuwa nguo ya heshima. Lakini asubihi wakati nafanya jogging, huwa na vaa surali sababu ni ngumu kufanya mazoizi na skate.

Ndoto yangu kubwa ambayo ninayo maishani nina ndoto ya kueza kuishi maisha ambayo naweza jikimu kuhishi maisha ambayo naweza saidia watu wengine. Kuhishi maisha ambayo nitaishi kwa jumba ambayo inaipendeza kukua na furaha kupandishwa cheo kazini. Iyo ndiyo ndoto yangu kubwa maishani.

Somo la sayansi ambayo ninaipenda ni somo ya biyolojia. Ninaipenda somo hili kwa sababu huwa inazungumzia kuhusu, afya yetu, sehemu, wanyama, miti. Ninaipenda kwa sababu huwa ina inanifahamisha mingi kuhusu, sehemu ya mwili yangu. Nimeipenda somo hili tangu, tangu nilipoanza kuisoma nikiwa darasa la saba.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe iko pia kwa bendera ya nchi yetu. Huwa inanikumbusha amani. Kitu ambacho ninakimiliki cha rangi nyeupe. Nina meza ambayo ni rangi nyeupe. Nina nguo rinda haswa ambayo ni rangi nyeupe. Kuwa inafanya nihisi kuwa na utulivu kwa sababu ni rangi ambayo ni amani. Pale ambapo huwa naona rangi nyeupe. Mara nyingi ni kwa makaratasi ambayo tunaandikia dokumenti zetu. Ndiyo hapo nipeupe huwa naona rangi hiyo sana sana.

Mimi ninapenda upepo Wakati ninahisi joto huwa naenda nje kando ya bahari na pigwa na upepo. Ninaupenda upepo kwa sababu ni kitu ambacho unakipata bure bila malipo yoyote ukilinganisha na AC ambayo utahitaji kununuwa kulipia.

Kazi ambayo ninaithamini zaidi ni kazi yangu ya kuwa mwalimu. Ninapenda kufundisha. Kufundisha huwa inanipafuraha. Huwa inanipa furaha kuona kwamba wanafunzi ambao ninawanafunza wame. Weza kujifunza kitu mpya. Ambayo itawasaidia kwa maisha yao ya baadaye. Kwa hivyo hii ndiyo kazi ambayo inathamini zaidi.

Kile ambacho kinafanya ni cheke ni video ambayo inawaigizaaji. Hiyo ndiyo huwa inafanya ni cheke. Video hivi huwa naviona mtandaoni kwa komputa yangu ama kwa simu. Pia marafiki wangu ambayo wana huyo hucheshi ndani yao huwa wanafanya ni cheke.

Uwezo ambayo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kufanya kitu ambayo inaitwa video editing. Hio uwezo utanisaidia kuweka video, kutangeneza video ambayo ninaiweka mtandaoni.

Ndiyo nimwe kuenda maunyesh ya sana. Moja ambayo nimeenda ni ambayo iko jijini Nairobi ambayo inaitwa National Archives. Kwenye hii maonyesho ya sana, hii jumba ya maunyesho ya sana, iko na vitu vya historia, picha ya viongozi wa kitambo, vifaa ambavyo watu wa kitambo walitumia.

Vile mimi hufanya marafiki wapya? Huwa nina hakikisha kwamba nimetenga muda wa kujumuika nao na kuwajua kwa undani. Huwa tunaenda pamoja kwenye mahali pa kupumzika au starehe ili tuweze kukuwa na wakati mwema pamoja, tukijuana zaidi.

Kwenye mtandaoni huwa natazama video video kwenye app tufauti tufauti huwa natazama video kwenye app ya TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram na X ambayo awali ilikuwa inaitwa Twitter.

Mchezo ambayo ninapenda kutazama kabisa ni mchezo ya mpira ya miguu. Ninapenda kutazama mchezo hii kwa sababu huwa inaburudisha na huwa pia inaleta watu pamoja, watu wakikuja kushangilia timu zao. Nakumbuka niliwai tazama mchezo kati ya timu kuu ya inchi yetu Kenya na timu kuu ya inchi jirani ambayo ni Tanzania Huwa natazama mchezo hii kwenye mtandao au sa zingine nakwenda uwanjani kuitazama. Wakati natazama mchezo huu huwa nahisi kuwa na furaha huwa inaniletea kumbukumbu mazuri.Huwa nahisi vizuri pia kwa sababu huwa naitazama nikiwa pamoja na familia au marafiki wangu wa karibu sana.

Jinsi ambavyo huwa naweka neno siri, salama. Kama ni neno siri ambayo iko kwa simu yangu ama kwa laptop yangu, huwa naweka kitu ambayo kwa kiingereza inaitwa password. Ili mtu hivi hivi asigweziku kuitazama. Na kama ni iko kwenye andiko ama ni kifaa ambacho nataka iwe nenosiri, huwa naificha kwenye begi ama naweka kwa kabati halafu ni na fungia na kifunguo.

Kile ambacho kinafanya mazingira ya kazi, kuwa mazuri, ni kwamba, ambapo kwenye mimi nafanya kazi, ambayo ni kwenye shule ya sekondari, kuna miti, mingi, kwa hivyo, huwa inakuwa na kivuli, hewa safi, upepo ambayo inapendeza, mazingira yenyewe ni safi, Ha hizo ndizo vitu ambazo zinafanya manzingira ya kazi yangu Iwe inapendeza.

Tunda langu ambalo lina nipendeza zaidi, zaidi, zaidi ni tu ni tunda la ndizi. Ninapenda tunda hili kwa sababu huwa ni tamu. Napenda ladha yake, inapendeza sana, tunda ambayo haina sukari. Alafu pia ni tunda ambayo bei yake ni rahisi. Nimepanda tunda hili kwenye boma langu. Nimeipanda kitambo nilipanda kama mwaka tano uliopita Tunda hili pia inapatikana virahisi kwa soko Alafu bei yake pia ni rahisi iko chini sana.

Nguo ambazo ninapenda kuvaa sana sana ni nguo za official hiyo ni koti, suruali na viatu za official ata zile ambazo zina pakuwa rangi. Ninapenda kuvaa nguo hizi kwa sababu huwa hinaleta muonekano mwema nikiwa pali kazi.

Jinsi ambavyo ninawianisha kazi ya kazi ni ya maisha yangu kibinafsi kwanza zile malengo ambayo huwa ninaweka kazini huwa ninahakikisha kwamba imeambatana na malengo yale ambayo ninayo kwa maisha yangu kibinafsi.

Huwa natumia muda wangu wa bure kufanya vitu ambavyo ninapenda kufanya kwa kiingereza inaitwa hobbies. Huwa natumia muda wangu kuendesha baiskeli, kufanya mazoezi, kupika chakula kitamu, chakula ambacho ninapenda kupika zaidi ni pilau. Na pia huwa natumia hii muda wangu wa bure kushirikiana na marafiki wangu, kujiburudisha. Ndio.

Hali ya hewa leo hapa nilipo kuna jua kali kabisa. Hii joto mimi inanipendeza kwa sababu hainizuii kufanya kazi zangu ambazo haziwezi fanyika wakati wa baridi. Kwa sababu ya joto hii nimevaa kaptura na shati ambayo ni nyepesi zaidi. Ndiyo ninaipenda aina hii ya hewa. Kwa wakati huu ningependa kuenda inje niende niogelee. Ee.

Ndiyo ninapenda kupiga picha. Ninapenda kupiga picha sana. Wazazi wangu wamenipiga picha tangu nikiwa mtoto na bado hivi vile nimekuwa mtu mkubwa bado huwa napiga picha. Huwa napiga picha nikienda kwenye hoteli ambayo inakaa vizuri. Huwa napiga picha nikiwa na marafiki wangu au majamaa wangu. Huwa napiga picha kwenye siku kuu. Huwa napiga picha kama nimevaa nguo ambayo inapendeza. Sana ama nikiwa mahali ambayo ningependa kukumbuka.

Kile ambacho mimi hufanya wakati wa mapumziko mchana, huwa nasafisha nyumba, huwa napika, kama hali ya anga ni mzuri kuna joto, huwa naenda na ninaogelea. Hizo ndivo nafanya wakati wa mapumziko, mchana.

Mahali pazuri ambayo nimewai safiri, ni kuenda jiji la Nairobi. Ni mahali pazuri kwa sababu yana majengo mareru, kuna pendeza, kuna watu ambao wanapendeza, kuna chakula ambayo inapendeza, magari yanapendeza, kila kitu inapendeza.

Somo ambalo niliipenda shuleni ni somo la hisabati. Nilikuwa nafanya vizuri sana katika hili somo. Nilikuwa na penda mwalimu wa hisabati naye pia alikuwa anatufunza vizuri sana. Nilipenda hisabati kwa sababu nilijua ni somo ambalo litatusaidia katika maisha yetu.

Mimi majira ambayo napenda ni majira ya vuli. Ninapenda majira hii kwa sababu hua hakuna joto kali au baridi kali ndio maana ninaipenda. Shughuli ya mpayo hua nafanya katika msimu hua au majira hii ni kufanya kutukama kugelea, kuendesha baiskeli. Hua naisi vizuri wakati huu.

Mimi huwa napendelea kufanya mazoezi asubuhi wakati ambapo nimeamka. Ili niweze kuanzisha, siku yangu na mwili ambayo ni changamfu. Mazoezi huwa inafanya nikuwe nimechangamka. Pia asubuhi huwa naenda gym au mara nyingi huwa nakimbia tu kwenye barabara ya hapa mahali ninaishi.

Pana, mimi sii mtu wa kuchelewa au kuwahi. Sijawai pendelea kuchelewa au kuwahi, tangu nikiwa mtoto. Kwa hivyo, hata hivi vile niwekua mtu mkubwa, mimi sii mtu wa kuchalewa au kuwahi.

Kazi za dharura, mimi huwa na shugulikia kwanza kwa kuweka vitu ambavyo, nilikuwa nafanya kando alafu natafuta vifaa au namna inayofa ili niweze kufanya hiyo kazi. Huwa nahakikisha kwamba niko kwenye mazingira ambayo itaniwezasha kufanya hiyo kazi vizuri.

Timu ya micheza ambayo mimi hufuata ni timu kuu ya nchi yetu ambayo ni Harambe Stars. Timu hii huwa inacheza mpira ya miguu. Huwa naifuatilia kwenye mtandao. Pia huwa naifuatilia kwa kutazama gemu yao. Wanaocheza. Hwa na watazama pia kwa mtandao. Ama wanaendo uwanjani wakicheza kwa tazama.

Mikutano ambayo mimi napenda ni mkutano wa kukua kwa mkutano wa watu ambayo wanasaidia wanyonge. Napenda mkutano kama ya Red Cross au St. John's na pia nimeungana na hayo mkutano.

Mfereji wa TV ambayo mimi hufuata ni Citizen TV. Mimi hufuata hii mfereji sababu huwa inatuletea habari nzuri nzuri na pia huwa inatuletea vipindi ambayo napenda ambayo ni kipindi ya drama.

Ndiyo nimewahi kulima. Nimelima tangu nikiwa mtoto mdogo. Wazazi wangu walikua wakulima na tulikuwa na shamba. Tulizoea kulima mahindi, maharagwe, njugu na vitu vingi. Hata hii sasa hivi huwa nalima.

Mimi huwa sifanyi kazi na timu ya mbali. Huwa nafanya kazi na timu ya karibu. Huwa nafanya kazi na walimu wenzangu ambao tunafunza na wao shule moja. Kwa hivyo huwa tunaonana kiibinafsi kila siku. Kwa hivyo hawako mbali.

Ndio, ninapenda hesabu. Nikiwa shuleni, nilikuwa napenda somo la hesabu sana. Nilikuwa napata alama ya juu aaaa Pia aaaaa, marafiki wangu wakati huo, walikuwa wanapenda aaaa hesabu. Ninapenda hesabu kwa sababu hesabu inahitajika kwa kila jambo. Iwe ni biashara, kufunza, unahitaji sa.

Mahali ambapo mimi napenda kutembea huwa kwenye jiji. Napenda kutembea kwenye jiji kwa sababu kuna vitu vingi ambapo inavutia. Kuna mahali pa burudani ambayo inavutia. Kuna hoteli ya bustani mingi sana. Kuna watu wengi. Kuna vitu vingi ya thamani ambavyo unaweza nunua.

Mara nyingi wikendi, huwa nafanya usafi wa nyumba, huwa na huwa, huwa naosha nyumba vizuri, huwa naenda sokoni nanunua bidhaa ambavyo tutahitaji kwenye wiki. Halafu jumapili huwa naenda na kanisani naomba Nikipata nafasi jioni huwa naenda mahali pa burudani.

Tabia ya watu ambayo hunichukiza ni watu ambao hawana heshima. Watu ambao hua wanakuongelelea, wanakuongelesha bila heshima. Watu ambao wanatumia maneno ambayo hayafai kwa mazungumzo. Ni watu wambao hawaishimu kazi kama ni nguo wanavaa nguo ambayo hawapaswi kuvaa kazini.

Ndiyo ni mwee kusafiri kwa ndege. Ni mwee kusafiri kwa ndege nikitoka pwani kuelekea jiji la Nairobi. Huu ilikuwa miaka miwili iliyopita. Nililipiwa tiketi na shule. Nilikuwa naenda kwenye mkutano ya shule.

Ndiyo, mimi huwa natoa sadaka au mchangu. Jumapili wakati ambao nimeenda kuomba kanisani, wakati wa ibada huwa natoa sadaka. Huwa natoa sadaka kama ishara ya kumshukuru mungu na pia ni namna ya kuwasapoti wanaohubiri na wanaotunza na kushugilikia maendeleo ya kanisa.

Mimi huwa napenda chakula, yenye ladha ya pilipili hivi. Kama ni nyama, napika nyama ambayo nimeeka pilipili. Kama ni pilau, napika pilau ya pilipili. Napenda ladha hii, huwa naifurahia.

Mimi ninapenda kukunywa maziwa, aah Huwa na kunywa maziwa, ahh maziwa bure au huwa na pika chai ya maziwa asubuhi. Mimi huwa na nunua maziwa dukani au saa zingine ahh, Ikiwa ngombe yangu imezaa na inatoa maziwa huwa naikamua.

Napenda kucheza michezo ya ubao. Huu mchezo huwa naipenda kwa sababu ni mchezo ambayo inabuni fikra. Iwa inafanya ufikirie. Na ni mchezo ambayo huwa inaweza kuchezwa popote. Ata kama ni ndani ya nyumba. Mchezo wa bao ambayo naipenda sana ni ambayo inaitwa cheese.

Ndio nimewahi ishi bila teknolojia. Niseme wakati ambapo niko nyumbani, sitazami runinga, situmii rununu yangu huwa. Situmii teknolojia wakati siku kama hizo huwa nasoma tu vitabu, na kuzungumza ana kwa ana na familia.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza huwa na panga kazi yangu vizuri, jinsi nitakavyoifanya alafu, huwa naanza kwa wakati ambayo utaniwezesha kumaliza kazi hiyo kwa wakati unaofaa. Huwa ninaanza kuifanya mapema kama ni kazi ambayo hilo siwezi kuifanya pekee yangu huwa nashirikiana na wengine ili niweze, ili tuweze kuifanya haraka na kuimalizi.

Kile ambacho mimi hufanya mara ya kwanza ni kiamka, huwa nafanya mazoezi. Baada ya kufanya mazoezi, huwa na chemsha majimoto alafuna kunywa. Mimi huwamka saa kuminamoja asubuhi. Kabla niondoke, ni hiyo mazoezi huwanafanya na kunywa kiamsha kinywa naoga kisha najiandaa kuenda kazini. A huanahisi vizuri kuhusu asubuhi zangu.

Hili nishirikiane na timu, huwa kwanza nahakikisha kwamba kile wanachofanya kinaendana na malengo yangu. Nikisha hakikisha kwamba inaendana na malengo yangu, huwa natafuta kiongozi wa timu, kisha namwambia kwamba nataka kujiunga na wao.

Ninapenda chakula ambayo haina mafuta kwa sababu hii ni nzuri kwa miili yetu inatupa afya nzuri ukilinganisha na chakula ambayo haya ikona mafuta ambayo huwa inafanya tukue tume nenepa na si nzuri.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni jinsi ambavyo ninashirikiana na wengine. Dini letu la kikristo wa huwa inasema ni nzuri kupenda wenzako, nzuri kupenda hata maadui wako. Kwa hivyo mimi ni upendo upendo ni kitu kuu muhimu kwa dini.

Juisi ya matunda ambayo ninapenda zaidi ni juisi ya matunda ya maembe. Ninapenda juisi kwa sababu huwa ni majimaji sana, huwa na ladha tamu ya sukari. Pia inafaida bora kwa afya yetu, kwa afya yangu.

Kile mimi ambacho hufanya usiku kabla kulala, kwanza hua naandika kitu ambayo inaitwa kwa kingereza diary, hua naandika vitu, hua na panga kazi yangu ya siku inayufuata, hua naoga, hua naomba, na pia hua na kula chakula ya mwisho ya siku.

Kumbu kumbu nzuri ya ututoni na kumbuka wakati ambapo nili hudhuri ya sherehe ya harusi. Ilikuwa harusi ya shangazi yangu. Nilikuwa pamoja na wazazi wangu na ndugu na ndugu zangu. Wakati wa harusi huo niliweza kusakata densi, niliweza kukula chakula vitamu ni kashiba. Nilikuwa na furaha, nikikumbuka wakati huo huwa inaniletea furaha.

Hua nasoma gazeti mara moja moja kama mara moja kwa wiki. Huwa sisomi gazeti sana kwa sababu kama ninataka kusoma habari. Huwa na tafuta mtandaoni na pia gazeti ni kitu ambacho lazima uende dukani, ununue, utafute. Kwa hivyo huwa sisomi gazeti sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kupiga chombo cha muziki. Chombo cha muziki ambayo mimi ninapenda kupiga ni gitaa. Nalijifunza kupiga gitaa wakati ambapo nilikua mtoto mdogo. Nimecheza gitaa sasa kwa miaka ishirini hivi. Mimi ucheza gitaa nikiwa kanisani ama kama nimetulia na marafiki wangu huwa nacheza gitaa.

Mimi ninapendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu kusoma habari mtandaoni ni rahisi na ni unapata habari kwa haraka. Ukilinganisha na kwa gazeti ambayo lazima uende dukani ukanunue gazeti huo huwa inachukua muda mwingi. Kwa mtandaoni pia unaweza soma habari popote ulipo, iwe ni kwa nyumba au kazini unasoma tuu habari.

Mimi ninapendawa kuandika kwa kompyuta kulingana ukilinganisha na mkono. Hii ni kwa sababu ni kwa na kompyuta na huwa kazi ambazo mimi hutumia kufanya na kompyuta ni kuandika na kompyuta. Pia nikiandika na kompyuta vitu ambavyo nimeandikiwa huwa hinaifadhiwa mali pazuri na kwa mda mrefu ukilinganisha na vile ambavyo nimiandika kwa mkono. Pia nikiandika kwa kompyuta ni raisi kusambazia watu wengine ukilinganisha nambayo nimiandikwa kwa mkono.

Jinsi ambavyo mimi hujikinga na jua kali. Kwanza huwa napaka mafuta ya kukinga ngozi yangu kuchakara kwa hiyo jua kali. Ambayo inaitwa kwa kizungu sunscreen. Pili mimi huwa navaa kofia. Kofia ambayo ni kubwa na ni duara. Ili kuzuia uso wangu kuchomwa na jua. Pia wakati wa jua huwa nahakikisha kwamba sana sana nimekaa kwenye kivuli.

Sifa ambayo ni muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambae analeta maendeleo na analeta watu pamoja. Hiyo ndio sifa muhimu kwa kiongozi. Na pia awe kiongozi ambaye ambaye si mwenye ako na ufisadi ndio Kiongozi ambaye hana ufisadi, kiongozi ambaye analeta watu pamoja na kiongozi ambaye analeta maendeleo.

Mimi hutumia muda kama masaa manne hivi, mtandaoni kila siku. Mimi hutumia huu muda, kwanza nikiingia mtandaoni, huwa ninafanya kitu ambayo inaitwa research. Huwa najifunza kuhusu mambo mingi, huwa najifunza ujuzi mpya. Huwa ninajifunza mambo yanayoendana na kazi yangu ya uwalimu. Pia huwa ninajiburudisha nikiwa mtandaoni. Hapa mtandaoni pia ndio mahali ambapo mimi hupata habari ya kile kinacho endelea nchini yetu na pembe ya dunia. Hapa mtandaoni pia ndio mahali ambako mimi huwa ninashirikiana, na huwa nazungumza na marafiki wangu ambao wako pande tofauti tofauti. Huwa nakaa kwa muda wa masaa manne, wakati mwingine, masaa matano hivi.

Kile ambacho mimi hufanya wakati wa mapumziko kazini, mimi huwa nazungumza na wafanyikazi wenzangu huwa tuna Huwa tunapiga hadithi, huwa tunazungumza kuhusu vile kazi inatupeleka, huwa tunazungumza kuhusu mambo mapya ambayo yanajitokeza kazini. Huwa tunazungumza kuhusu changamoto, kazini. Pia wakati ambapo niko mapumziko, huwa natumia huu muda kukula ili nipate nguvu ya kufanya kazi baada ya kutoka mapumziko. Pia nikiwa mapumzikoni huwa natembea kidogo tu kuangalia vile mazingira iko kutoa kuondoa uchovu amba ya kufanya kazi.

Kila asubui ninapoamka, kwanza mimi huanza na mazoezi. Huwa nafanya mazoezi baada ya kuamka. Huwa ninakimbia kwa muda wa dakika thelathini hivi. Kisha hua narudi kwa nyumba. Nachemsha maji moto halafu nakunywa. Kisha ninaenda bafuni ninaoga najiandas nikishatoka bafuni. Huwa ninaenda jikoni, ninaanda kiamshakinywa, ambao mara mingi huwa chai kwa mandazi au kwa mkate. Bada ya kunywa kiamshakinywa, mimi huondoka kuenda kazini.

Kile ambacho mimi ninapenda kusunta ambayo ninakaa kwamba huko ni pwani na huwa inavutia watalii wengi. Huko kuna bahari, kuna mahoteli kubwa kubwa ya kupendeza, kuna vyakula tofauti, tofauti ambayo ni tamu. Watu wa pwani, watu wa mtaa wangu ni watu wenye wanapenda upendo na amani. Na pia ni watu ambao wanajua kutunza mazingira. Kwa hivyo mazingira ya mtaa yangu huwa safi, kuna hewa safi, maji ambayo iko mtoni ni maji safi kabisa. Kwa hivyo huu mtaa huwa inapendeza sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kuoga kwa maji ya moto ila huwa sana sana naogelea naoga kwa maji ya moto wakati ambao kuna baridi ili kuzuia kupata ugonjwa kama homa ila kama kuna joto jingi, mimi huoga tu kwa maji baridi. Mimi huoga kwa majimoto asubui kabla ya kuenda kazini na jioni baada ya kurudi nyumbani.

Kumbukumbu mzuri ambayo ninayo ya utotoni ni wakati ambapo nilihudhuria sherehe ya harusi. Hiyo harusi ilikuwa ya shangazi yangu. Ilikuwa wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa miaka saba. Nilikuwa na miaka saba. Nilienda kwa hiyo harusi, nilifurahia sana. Walikuwa wameandaavyakula tofauti tofauti tamu kulikuwa na keki kubwa ambayo ilikuwa na rangi ya majani na ilikuwa na radha tamu. Nilikuwa na wazazi wangu na nilifurahia sana kukuwa kwenye sherehe hiyo.

Swali ni kama ningependa kurudi ujana. Mimi ninaamini kwamba bado mimi ningali kijana. Mimi ningali bado kijana na ninauwezo wakufanya vitu vingi kwa muda huu. Kwa hivyo ninafuraia kukua kijana wakati huu.

Mimi huoga marambili kwa siku. Hio ni asubui kabla niende kazini baada ya kutoka kufanya mazoezi huwa naoga alafu jioni baada ya kutoka kazini pia huwa naoga. Huwa naoga na maji ya moto au baridi kulingana na hali ya anga. Kama kuna joto jingi, mimi huoga na maji baridi. Na kama kuna baridi, mimi woga na maji ya moto.

Kile ambacho mimi napenda kununua zaidi ni chakula. Kwa sababu hii ni kitu ambayo, bidhaa ambayo nahitaji kila siku. Kwa hivyo mimi kile ambacho napenda kununua zaidi na huwa nanunua zaidi ni chakula. Huwa nanunua chakula ambayo imenitosha kutayarisha mara mbili kwa siku. Na pia nikiwa kazini huwa nanunua chakula cha mchana.

Mwalimu ambaye ni na mkumbuka kutaka shule ni mwalimu alikuwa alikuwa natufunza somu la hisabati. Mwalimu ambaye ni na mkumbuka kutaka shule ni mwalimu alikuwa alikuwa natufunza somu la hisabati. Huyo mwalimu alikuwa mwalimu mwanaume alikuwa naituwa James. Alikuwa natufundisha vizuri, alikuwa napenda kazi yake sana. Ni mwalimu aliefanya tupende hisabati.

Njia ambayo ninatumia ya kusafiri kila siku ni kuabiri gari. Mimi huwa nabiri. Gari nikienda kazini asubui na pia jioni na pia kienda mahali kama soko. Hio ndiyo namna ya usafiri ambayo mimi huwa natumia.

Mimi huwa nafanya kazi vizuri wakati wa asubuhi kwa sababu wakati huu akili huwa inakuangi imechangamka pia huwa sikuwangi na uchovu mwingi mwilini kwa hivi asubuhi ndio wakati ambao mimi hufanya kazi vizuri.

Ndiyo mimi ninapenda kupika. Huwa ninapikia familia yangu. Chakula ambao wanapenda. Familia yangu wanapenda sana kula pilau, chapati, na wali. Pia mimi hua nafuraia kupika kuandaa chakula hizo.

Ndio mimi huwa ninafuata matukio ya kimataifa. Huwa ninafuatilia kupitia vyombo vya habari na kwenye mtandaoni. Ninapenda kufatilia tukio ya taifa ili niweze kujua. Ni nini kinachoendelea katika taifa yangu ni mabadiliko. Yapi ambayo tunafaa kutegemea kama wanainchi. Na pia huwa napenda kujua ni nini kipia kimewekwa inchi.

Ndiyo, mimi ninapenda kukula popcorn. Hua nakula popcorn sana sana wakati ambapo natazama filamu ambayo ninaipenda ambayo ni drama. Hua ninaandaa popcorn kwa kujipikia au wakati mwingine hua ninanunua dukani.

Ndiyo, mimi ninapenda maua. Maua huwa naona huwa inapendeza sana. Hua inatumika pia kupendesha, kurembesha mahali. Maua pia ni ishara ya upendo. Kwa hivyo, aah ikiwa kuna ambaye amenipea maua, huwa inakuwa ni ishara ya upendo. Maua pia hua inanukia na hua inavutia wadudu ambao wanawezesha mti kutengeneza matunda. Kwa hivyo mimi ninapenda maua, huwa inafanya ukipanda maua kwenye boma huwa inafanya boma inakuwa maridadi sana. Au ukienda kwenye sherehe ambayo wameeka maua, hiyo sherehe hua ya maridadi na kupendeza na kuvutia sana. Kwa hivyo mimi ninapenda maua.

Ndio, ni mewai ona bahari. Nimezaliwa mombasa Kenya ambayo umaarufu wake ni kwamba iko kande ya bahari. Kwa hivyo, nimelelewa nikienda baharini. Nilikuwa naenda baharini kuogelea au kuvua samaki. Wakati mwingine pia nilikuwa naenda baharini kupanda meli nikielekea pande nyingine ya nchi.

Tabia ambayo mimi napenda kwa wengine ni heshima. Ninapenda watu ambao wana heshima kwa sababu huwa ni watu ambao huwa wanakuza umoja na amani na upendo. Ukiwa na heshima, upendo inakua. Kwa hivyo mimi napenda watu ambao wako na heshima. Hiyo ndiyo tabia zaidi ambayo mimi napenda kwa watu.

Ndiyo, mimi ninapenda kulima bustani. Nimekuwa nikilima bustani kwa muda wa miaka tano sasa. Kulima bustani nikitu ambayo huwa inanipa raha na riziki. Kwa hiyo nikitu ambacho pia, nitaendelea kufanya. Ningali nina nguvu ya kulima.

Ndiyo, nimewai enda kwenye tamasha la muziki. Nilienda kwa tamasha la muziki hii mwaka mitatu uliopita. Ilikuwa kwenye jiji kuu la, Nairobi. Nilienda hapo na marafiki wangu. Huko wakati ulikuwa wakati nzuri sana na nikikumbuka huwa ninapata raha.

Wakati ambao umeme huwa inakatika hasa wakati wa jioni ambayo kunagiza huwe naenda dukani, ninanunua mshumaa na ninawasha au wanatumia ta ya sola ili yambayo huwe inapata mguvu kutoka kwa jua ilini niwezi kupata mwangaza.

Sherehe ambayo nimependezwa sana. Kama ni sherehe amba ya harusi ya shangazi yangu. Ilinipendeza sana. Ilikuwa sherehe ambayo ilikuwa na watu wengi na watu walikuwa wamefurahia sana. Kulikuwa na muziki ambayo likuwa inapendeza. Watu walikuwa wanasakata densi. Kulikuwa na vyakula aina mbali mbali yenye ladha ambayo inapendeza. Ilikuwa wakati wa furaha kabisa.

Jinsi ambavyo mimi hujistawisha wakati wa likizo, huwa naenda kwenye sehemu bustani ya maburudani, mahoteli mazuri mazuri, hua naenda kando ya bahari, hua na safiri kuenda jiji, au pia hua na tembelea marafiki na familia.

Ndio, mimi ninapenda kuvaa vipuli. Ninapenda kuvaa vipuli kwa sababu huwa inahimarisha mwonekano wangu. Wakati ambao nimevaa vipuli, huwa najiona kanakwamba ninapendeza sana na ninavutia. Kwa hivyo, mimi ninaapenda kuvaa vipuli. Kitu kingine ni vitu ambavyo inabei rahisi. Pia napenda kununua vipuli kwa sababu ni, vitu ambavyo vinatangenezwa na watu inchi yangu kwa hivyo ni njia moja ya kuwawezesha kupata riziki.

Mafanikio ya binafsi ambayo mimi nina tamani. Sana kazini ni hii uwezo wakuzungumza vizuri na kusambaza ujumbe kwa njia vizuri. Hio imeniwezesha kushirikiana na wengine vizuri na kusikilizana na viongozi vizuri.

Mimi kila ambacho ninapenda kukunywa, mimi sana sana ni kahawa Hua ninaikunywa, hua ninaiandaa asubuhi, wakati ambapo naenda kazi ama Wakati ambayo niko kazi, wakati wa asubuhi Kuiandaa kahawa, unachemsha maji moto, kisha heshima, ndani kahawa Alafu huwa naweka sukari ama asali Lakini sana sana mimi huwa naeka asali Napenda kuikunywa nikiwa nyumbani ama nikiwa kazini huwa, ninahisi vizuri baada ya kukunywa kahawa.

Kile ambacho ni kipaumbele kwa mawasiliano kazini ni rununu. Hii ndiyo ambacho huwa tunatumia sana sana kuwasiliana. Huwa tunatumia rununu kwa sababu sisi si wote wafanyikazi huwa kwenye ofisi moja. Huwa tuliko kwenye ofisi tofauti tofauti, kwa hivyo njia ambayo tunaweza kuwasiliana kwa haraka ni kwa kutumia rununu.

Chumba ambacho mimi ninakipenda sana nyumbani ni chumba cha sebuleni kwenye chumba hii ndipo ambapo huwa tunaketi kama familia kutazama runinga na kupiga gumzo na kujuliana hali au kupumzika tu Hapa hivi pia wakati mwingine huwa tunakulia hapa Huwa ninahisi vizuri nikiwa kwenye hii chumba.